Matunda langu la kupendezwa. Matunda ni mengi, lakini naezasema kuna ndizi. Nala ndizi sana sana maramingi kwa wiki. Pia napenda machungwa, napenda maparachichi. Pia nazasema napenda mananasi. Haya ndio matunda nadhani napenda sana zaidi.

Ndio, napenda hesabu. Nafikiria hesabu ni muhimu sana katika maisha yetu ya kila siku. Ukiangalia kuanzia ukiwa nyumbani. Lazima upigia hesabu ya vitu ambazo unazohitaji. Lazima ujua utatumia hela ulizonazo vipi. Kazini pia, lazima pia upige hesabu, ndio ujue vitu zenye mnahitaji kununua kazini na ningapi mmebakisha. Kwa hivo hesabu ni jambo la muhimu katika maisha ya kila siku.

Nawasiliana vipi na wafanyakazi wenzangu? Twasiliana kwa kuonana lugha ya mdomo, kuongea. Wakati ambapo tuko mbali na tunahitaji mawasiliano, tunatumia simu za rununu, kupigiana simu na kujuliana, kuulizana kama kuna jambo ambalo linahitajika. Ama pia twatumiana barua pepe, ndo tujue mtu aweze kujibu na kutueleza jambo ambalo linatuhusu.

Nyama gani ambayo naipenda zaidi? Nawesema nyama ya mbuzi. Nyama ya mbuzi naipenda zaidi kwa kuwa, ikipikwa si ngumu kwa kuiva, ichukui muda mrefu, ni nyama ambayo iko laini, ni nyama ambayo ni nyororo, na ni nyama ambayo ni tamu sana, kuiva napenda sana nyama ya mbuzi.

Jambo linalofanya ili kukamilisha kazi kwa wakati ambayo ufaao ni kitu ya kwanza najiwekea ratiba. Nikisha maliza kujiwekea ratiba na nikijua muda ambao kazi unahitajika na muda ambao mimi mwenyewe nitautumia kufanya hiyo kazi. Hiyo ratiba enyewe inaweza kunipa kama ramani ya kujua kwamba nafaa nitekeleze wajibu wangu kwa muda fulani.

Ndiyo, napenda kula samaki. Samaki ambaya napenda kumla sana ni samaki ya aina ya tilapia ama mbuta. Hivo samaki pia namuona kama nakiona kama chakula ambacho kilicho na madini, chakula ambacho kina ladha tamu, ambacho kinatufaa sisi kwa binadamu kwa kujenga mwili.

Unapata habari wapi. Naweza sema habari mingi nazipata kwenye mtandao. Ukiingia kwenye mitandao kama vile Facebook, kama vile Twitter, ukiingia kama Instagram, ukiingia kama X, ukiingia Snapchat. Unapata habari huko ni rahisi sana kupata habari. Kwa hivyo habari nyingi nazipata kwenye mtandao. Kama si hivo nafungua runinga yangu ya televisheni na natazama.

Kumbukumbu nzuri ninayo kutoka utotoni ni nyingi, lakini hata niseme mmoja ya nikiwa miaka kama nne hivi, niliweza kusherekewa siku yangu wa kuzaliwa, na nilikuwa maeneo yanayoitwa Omabei na iko karibu na ziwa la Victoria, hivo niliweza kukatiwa boti na nikatembezwa siku mzima kwenye boti, kwa hivo ilo ni kumbukumbu nzuri ni nayo kutoka utotoni.

Wazo zuri ambalo ninalo kwa siku ya leo, ni naeza sema tu wazo la kukua mtulivu leo, kuweza kupokea mandari ya liyo vizuri, kuna upepo, kuweza kuteka kushabikia na familia yangu kwa msimu tumevuka mwaka. Kwa hivo naeza sema mawazo ya amani na upendo ndio ninayo kwa siku ya leo.

Napotaka kustarehe, naezafanya mambo, sina jambo moja na kufanya, lakini nina mambo kama kadha wa kufanya. La kwanza naezaenda kwenye kilabu, nakuitisha kileo changu na chakula. Cha pili naeza amua kununuwa kileo changu, nikunywe kwa nyumba, nistareke na familia yangu. Kwa hivo, hayo ni mambo naezafanya, ambayo nikitaka kustaree.

Jinsi navyoweza kufanya kazi na timu ya mbali. Twazitumia mbinu kama mawasiliano ya simu. Upate kama tunamwelekezo ambao tunataka tuwapatie timu yenye ilio mbali. Ama kuna mwelekezo ambao wanahitaji kutoka upande wa kwetu. Tunapigiana simu. Na kama kuna venye simu wengine hazipatikani, tunawaza pia kuandikiana barua pepe upate tunawasiliana.

Ndiyo, nimewahifikiria kuanzisha biashara yangu. Hata nilikuwa na biashara ambayo nilianzisha mwaka wa elfu mbili kumi na saba na bado naendelea nayo na biashara aina ya kilabu klabu kwa hivo nimefungua vilabu tatu ambapo nauza vileo na pia nauza chakula. Kwa hivo nimefungua biashara.

Inchi ambayo ningependa kutembelea ni njia ya italy, yani italiano. Napenda kutembelea italiano niende nione mji unaoitwa venice. Natamani sana kutembelea mji wa venice. Nakumbuka nikitazama mara ya kwanza movie inchi ya venice kwenye makitaba ilivyo na ilivyoundwa vizuri inchi, ilio na mpangilio mzuri. Kwa hivoo nilifurahishwa sana na inchi ya venice. Pia ningependa kuona meli zao walivoziunda huko na ningependa kujaribu vyakula vya huko. Na huwa nahisi manjam sana nikifikiria kuhusu safari hiyo.

Wakati wa mapumziko kazini, napenda kutulia, napenda kukunywa chai, kupumzisha akili yangu, kama ni kwa simu, nacheza michezo ya simu, kama ni kwa kompyuta, nacheza michezo ya kompyuta, ama naweka mziki kwenye kompyuta ama kwenye simu, ili nitulize niweze kutuliza mawazo.

Siwezi sema napenda sana kulima bustani. Ju mimi napenda kulima sana shambani. Wajua. Bustani ni mahali ambapo wapanda tu maua na mimea midogo midogo kwa ajili ya kuvutia. Na mie bustani yangu napenda ikiwa tu iko wazi ndio upate upepo baridi wavuma vizuri.

Wiki yangu ya kazi napanga kulingana na kazi ilioko hiyo wiki yote. Mkishaajua ratiba ya kazi ambayo ilioko, napanga kazi yangu nikiitumia Google, pia naandika chini, pia naweza kuandika kwenye simu, na pia kwenye dayari, ndo nipate nikona mpangilio wa kazi ambazo nafaa kuzifanya.

Lengu la muda mrefu ambalo ninalokazini ni niweze kupanda cheo kwa miaka ijayo, kulingana na uodari wa kazi ambayo naifanya. Na niweze kutimiza lengu langu la asilimia kama tisini ya kazi ambayo nayopewa, upate asilimia tisini kukoya ustaarabu kabisa na hali ya juu.

Shuguli yangu ya kupendezwa na sema ya kwanza ni ya kuogelea, napenda sana shuguli ya kuogelea, iyo shuguli nanipendeza sana. Yapili pia nikiwa na muda wangu binafsi, napenda shuguli ya kuweza kutazama filamu. Kwa hivyo, tunaweza sema kuogelea na kutazama filamu, hizo ndiyo shuguli ambazo zinanipendeza zaidi.

Nina mahusiano mema na wazee wangu. Mimi ni mtu ambao nimelelewa kuwa na nidhamu ya hali ya juu na kuweza kutambua kwamba heshima ni kitu muhimu kwenye maisha yetu. Kwa hivyo, ninapoona wazee huwapa heshima ambayo inayofaa. Nikiona watu wa umri mdogo pia nawapa heshima ambayo inafaa. Kwa hivyo, naezasema nina mahusiano mema.

Mchezo ambao ningependa kujaribu sana ni mchezo wa voliboli. Nikiendelea kutazama voliboli ambavyo inavyochezwa, ninahisi furaha sana moyoni, na kwa maono yangu naona ni mchezo ambao unavutia. Na jinsi mchezo unavyochezwa, ningetamani sana kuweza kujaribu huo mchezo.

Timu bora ya mpira wa kirugbi wa kimarekani naweza sema timu ambayo nawezaona ikicheza vizuri. Nawezasema ni Seattle Sevens. Iyo ni timu ya kirugbi ambayo ninayoipenda. Kwa sababu ya kupenda timu hii ni kwa sababu naona wanajikakamua sana kwenye ligi. Juu walikuwa chini lakini wanapanda kwenye na wanacheza mchezo ambao ni safi. Nakumbuka mchezo wa timu hii wa wiki mbili zilizopita waliweza kujikagumua sana dhidi ya Chicago Lakers mchezaji ambaya nampenda zaidi ni Moses at War ambaye anacheza nambari saba ama nyuma na nahisi timu hii inapocheza uu mwaka na nahisi furaha sana.

Hili kuongeza uzalishaji wangu wa mimea kwenye shamba langu, mara mingi natumia mbolea. Natumia mbolea kama vile DAP wakati naanza na kutaharisha shamba ama kwanza kupanda. Alafu mimea ikikuwa natumia mbolea ingini inayoitwa CAN ambayo niya kukuza mimea. Hivyo ndio venye na, hivyo ndio mbinu ambazo natumia hili kuongeza uzalishaji wangu.

Kitu nafanya ili kuchirikiana na timu yangu, ni kukuwa kuelewa lengo langu kwenye iyo timu. Unajua madhumuni yako hapo ni gani na kazi yako ni gani. Kwa hivo ukijua kazi yako ni gani na wengine kila mtu anaelewa kazi yake ambayo iko, lingine tu ni kuongea. Mkiwa na maongezi na kila mtu akijua lengo lake mnashirikiana vyema kwenye timu.

Kati ya kuandika na kuongea, mimi ninapenda kuongea. Wajua kuongea, unaongea haraka na hakuna mahali ambapo unashinda ukiandika. Lakini ukianza kuandika kitu ya kwanza wabeba muda mwingi. Juu lazima uandike neno baada ya neno. Tena kisha ukiandika, pia wachoka mkono. Lakini wajua kuongea hauchoki kuongea tu.

Maendeleo ambayo ningependa kuyiona katika jamii ni kuwa kila jamii inatambua kuamba wake kwa waume wate wanatoshana kusikue na ubinafsi. Upate jamii netambua kuamba wanawake pia kwenye jamii, pia wanatambulika kuwa wanaweza fanya kazi zote na pia wakokisawa na wanaume.

Kama natoa sadaka ama michango. Nikienda kanisa ni natatoa sadaka. Juu kanisa ninaenda kila jumapili pekee. Kwa michango ujui unaalikwa lini, kwenye unazapata kwa michango labda kwa mwezi umetoa michango. Kama mbili ya kujenga kanisa, ama umeto michango ya arusi, hama umetoa michango kwenye mazishi, hama umetow michango kwenye kusomesha watoto ambao ni yatima. Kwa hivyo zote zikiwa mbili natoa.

Napenda kwenda madukani wakati hakuna kitu, lakini tuseme sana sana mchana wakati si usiku. Wakati ambapo jua halijachomoza sana ama likakuwa kali sana. Hii ni kwa sababu ukienda mchana, wapata umejua ambacho unaenda kununua, umeshapangia, unachotaka cha hio siku.

Siwezi sema kuna jukumu ambalo napendal zana zaidi nikiwa kazini. Nahona kitu cha muhimu ni kwamba majukumu ulioyapewa. Na kama unafanya kazi yako unayajua wewe mwenyewe binafsi. Ukipewa majukumu yako, yote yachukue kama yanafanana. Na yote jaribu yafanye kwa moyo mmoja mkunjufu.

Naeza sema kila moja ina umuhimu wake lakini kwangu binafsi napendelea baridi kidogo. Nikipima naona nikama napendelea baridi kidogo. Wajua kukiwa na baridi waeza jikinga tu na nguo za baridi. Lakini kukiwa na joto wajua mwili wapata watoa jasho sana. Na wapata unasikia mwili uko na joto jingi sana.

Chakula ambacho nakipenda zaidi ni napenda sana sima, skuma na samaki. Hicho ndo chakula naeza sema ambacho nakipenda zaidi na mara mingi nakila nyumbani napikiwa na mke wangu. Kama sivo naenda mkahawani na nakiagiza. Pia napenda kikiwa kimeandaliwa kikiwa na malimau. Kikiwa kimekaangwa vizuri kutumia kitunguu, mafuta na nyanya. Na kinaekwa malimau na dania napenda kikiwa kimeandaliwa hivyo. Mara ya kwanza nilipokila hichi chakula na nilikuwa bado shule ya msingi na hapo ndo niliposikia nimekipenda zaidi. Alieniereza kuhusu chakula hiki alikuwa ni mama yangu mzazi. Na mara mwisho kukila ilikuwa juzi tu.

Mandhari mzuri nimewahi kuona ni mandhari karibu na ufuo wa bahari au kwa Kimombo Beach, pale Indian Ocean, nimeweza kutazama mandhari nzuri mahali panaitwa Pirates Beach, ambapo kuna upepo, unapunga upepo mzuri, waweza kutembea kwenye mchanga, waona maji matulivu, hayo ndio mandhari nzuri nimewahi kuona.

Mimi sipendi kuvaa vipuli, na amini vipuli ni aina ya bango zinavaliwa na wanawake sababu ya urembo. Kwangu mimi ni mwanaume na kwa hivyo sioni haja ya kushinda nikijipodoa kwa kuvaa vipuli. Ama vipodozi vingine vyovote vilivyo zinaendanisha na vipuli.

Malengo ya kila mwezi kazini yategemea na ratiba ya kazi ilivyo. Kwa hivyo malengo ya kazi mwezini inategemea na ratiba nayopewa. Ikiwa hivyo pia najaribu na angalia muda wa tunavyo malizia na kila kazi ambayo umepewa. Na kila unapomaliza kila jukumu, hivyo ndu unajiwekea malengo yako ya kila mwezi kazini.

Kitabu ninachokipenda zaidi, hicho kitabu na jina kwa, My Life in Crime, hicho kitabu ni hadithi na mshirika mkuu ni John Kiriamiti. Aliyenishauri kuhusu kitabu hiki ni mwanafunzi tuliyekua twasoma naye, na hicho kitabu nilikipenda kwa sababu ni riwaya ya kueleza hadithi yake ya maisha yake akiwa anatenda ualifu. Ni kitabu kizuri sana na ningependa kusoma kitabu kingine cha muandishi huyu.

Ndiyo, minapenda kunywa maziwa. Maziwa naamini iko na madini kama vile iron, iko na madini kama vile kalsiamu. Vitamini pia, inasaidia sana kama kufanya meno yawe magumu vizuri na yawe nanguvu, na mifupa pia iwe nanguvu.

Michezo ya ubao, mimi hucheza lakini sipendi kucheza sana. Lakini kila ninapopata, nafasi nikiwa nyumbani mimi na wazazi wangu. Sisi hujipata, tunacheza michezo ya ubao. Na mchezo ambao wanaopenda sana kucheza wao, ni mchezo kwa jina la scrabble.

Ndio, napenda kupika ila sii mara kwa mara, lakini nikiwa na wakati wangu wikendi, wakati wakibinafsi mimi na familia yangu, saa zingine mimi nasaidia kwenye upishi. Vyakula navyopenda kupika ni vyakula kama vile pilau, pilau ya nyama, ugali, na pia skuma na samaki.

Kula ambacho ni nachopenda kula jioni, napenda kula chakula ambacho sikizito. Kwa hivyo, napenda kula chakula kama vile wali, chakula kama vile pilau, na ikiwa na mboga kama vile nyama iliokaangwa vizuri, na zikikuja pamoja na limau na pilipili.

Mara ninazopiga picha naeza sema kwa wiki mara kama siku kama tatu. Sipigi picha kila siku lakini kwa wiki sana sana wikendi ninapoenda kutembea mahali kwenye mahali kwenye kunaopikiwa chakula kwenye vileo huko kwote kwa kujiburudisha huko ndio kwenye napiga picha.

Mwezi wa mwaka ambao ninaopenda zaidi ni mwezi wa kumi na mbili ama mwezi wa disemba. Hii ni kwa sababu mwezi wa disemba huwa na sikukuu muhimu ambayo hutambulika kama krisimasi ambayo huashiria kuzaliwa kwa yesu kristo. Na hiyo sherehe huleta watu pamoja na kupatanisha familia yote kwa jumla.

Ningependa kujifunza vitu vingi mpya, ningependa kujifunza kama kuongea kispania, ningependa kujifunza pia kuongea kifaransa, upande wa michezo, ningependa sana pia kujifunza kucheza voliboli, napenda sana mchezo wa voliboli, na vingineo kama kucheza pia gita.

Habari na mahali ambapo nasomea habari mtandahoni, kuna mahali kuingi kama vile Facebook, Facebook pia uwa inaleta habari ambazo zimechipuka, kuna X ama Twitter pia inaleta habari za hivi punde, kuna Instagram na pia kuna TikTok, izo ndio mahali ambapo nasomea sana habari mitandahoni.

Aa ndiyo, napenda kwenda pwani na hata nilikuwa pwani juzi. Na kwa juzi namaanisha, nilienda pwani kwanzia mwezi udiopito wa disemba kwanzia tare ishirini na tatu na nikaweza kukaa si. Kutano huko nilitoka tarehe ishirini na nane na nikiwa pwani niliweza kutembelea maeneo kadha wa kadha.

Katika kazi yangu, ningependa kufikia kiwango kilicho cha juu zaidi. Siwezi sema kiwango fulani, lakini kiwango chochote ambacho ni cha juu zaidi. Ambacho kinaonesha umehitimu zaidi kuliko watu wote. Hicho ndio kiwango ambacho ningependa kutambulika nacho kwa sababu ya uhodari na ustawi wangu kwenye kazi.

Nasherehekea siku yangu ya kuzaliwa mara mingi kwa kuwa na kukula keki na familia yangu, mimi, bibi na watoto. Tunakua na keki, tunatumana vinywaji kama vile soda, tunakunywa soda, na pia tunaweza kupika chakula kitamu kama pilau na nyama iyo siku.

Kivyangu napendelea sana tishati, kutoka siku za kazi navalia sana shati. Lakini mimi binafsi kama siendi kazini napendelea sana kuwa na tishati na kuwa na suruwali. Kwa hivyo naeza sema kati ya shati na tishati napendelea sana tishati kivyangu.

Programu nnazo tumia, yategemea ni programu gani, kama niza computer natumia sana kama google, natumia google channel kwa kufanya utafiti wangu, natumia pia chat gtp pia kufanya utafiti, na natumia sana gemini ambayo ni ya google kuweza pia kufanya utafiti.

La hasha, sipendi kutembea kwa migu, lakini napenda kutembea tu kidogo kwa sababu ya zoezi, lakini ikiwezekana mara mingi napenda ku abiri gari, ama mimi mwenyeo kujiendesha kama naenda safari mbali mbali. Lakini kwa sababu ya mazoezi, kila siku nikienda kazini, natembea kwa miguu ile tu kupasha mwili uwe tu na damu yatiririka vizuri.

Ndiyo, napenda kucheza michezo ya video. Kwanza kwa wiki waweza pata masaa ambayo nimecheza michezo ya video ni masaa yanayopita kumi na tano. Kwa hivyo hiyo inashiria sana kwamba napenda kucheza michezo ya video. Na mchezo wangu wa video ambao naupenda sana zaidi ni mchezo unaoitwa Need for Speed na mwingine unaoitwa GTA tano.

Ndio, nitasema napenda hadithi za ajabu. Hii ni kwa sababu hadithi za ajabu kuna venye zina kuwa na mtiririko maalum. Pia zinapenda kuleta ufasaha kwenye lugha ya kiswaili. Na hadithi za ajabu pia zafanya mtu awe maakini kwa wakati ambao ana usikiza unapata hawezi sinzia. Na ni rahisi pia kusikiliza kwa umakini.

Ndiyo, ni kweli napenda kuangalia nyota. Si kila siku lakini nikipata fursa, mimi huona ni jambo ambalo linaridhisha macho. Kwa hivyo, unapata ukiangalia nyota, unaona mwezi, unaona nyota, unaona vyote vilivyo angani, na inavutia sana kwa macho. Kwa hivyo, naeza sema ni kweli napenda kuangalia nyota.

Jambo ninalofanya kwanza ninapoanza kazi nafungua mashine yangu ya kompyuta. Napofungua mashine yangu ya kompyuta, kuna mahali nakuanga nime nimehifadhi ratiba ya siku ya kazi ambazo nafaa kuzifanya kwa hiyo wiki. Kwa hivyo, ninapofungua kompyuta nasoma ratiba yangu vizuri, na inanielekeza kuli kwa vile nitaeza kufanya hiyo kazi ambayo niliyo nayo hiyo siku.

Ndio, nimewai kununua tikiti za tukio. Tikiti ambazo nilinunua karibuni, na kumbuka ilikuwa mwezi wa Oktober. Ni tukio la muziki, lililokuwa limeimbwa na bendi ya Sauti Soul. Na lilikuwa limeandaliwa pale jukuwa la KICC.

Ni hekima gani ambayo nimejifunza maishani, naeza sema kukuwa na busara, kukuwa na utu, na kukuwa na heshima. Ile hali ya kuweza kutambua mtu mzee, unampa heshima yake, mtu wa umri wa katikati, unampa heshima yake, ata watoto wadogo, pia unapongea na wao, pia unawapea heshima.

Ndio, naweza sema kwamba natumia teknolojia ya sauti. Mahali ambapo natumia teknolojia ya sauti ni kwa vitumizi kama kompyuta wakati nafanya, naendelea kuchambua vitu kwenye mtandao ama pia kwenye simu wakati pia najaribu kuangalia kazi ambazo nilizopewa sababu ya ufananishi.

Uzoefu wa kushangaza ambao nimewai kupata nikiwa kazini nilipoandikwa mara ya kwanza nilipata kwamba watu hawaendi masaa ya saa nane kukula chakula cha mchana. Wanafanya kazi kutoka asubui hadi saa kumi hili waende wakakule waende wamalize shughuli yao kimoja. Kwa hivyo hilo lilinishangaza kikweli.

Ndiyo, huwa nanunua vitu kwa kutumia simu. Kwa kutumia simu, kuna mitandao ambayo naingia kama vile eBay, kuna mtandao kama vile Jumia, kuna mtandao kama vile Kilimall, ambayo inaniwezesha kuchagua bidhaa ambazo ninazotaka na kuweza kuzilipia na kununua kutoka kwa simu.

Kama navaa miwani, labda miwani ya madoido ama miwani ya stare. Lakini madoi miwani ya macho, sababu ya shida ya macho, iyo huwa sivai. Iyo sababu ni kuwa macho yangu kwa sasa yanatazama vizuri, lakini kila ninapoenda likizo napenda kuvalia miwani ambayo ni ya kimadoido.

Wateja wangu nawashughulikia kwa kuwapatia huduma ambayo ni nzuri na ni njema na huduma ambayo ni ya kisasa na huduma ambayo inafaa. Kama wamekuja kuninunulia bidhaa kwenye duka nahakikisha wakona viti na najaribu kupunguza msongamano na kama ni kuawauzia nawauzia vitu kwa bei ambayo ni nafuu.

Kuhusu kinywaji ninachokipenda zaidi. Kinywaji nachokipenda zaidi kinajulikana ni kileo kwa jina la Johnny Walker. Hicho kinywaji si chai, si kahawa na si juisi ni kileo. Nakumbuka wakati ambacho na kinywa na hisi kwamba na hisi vyema. Na aliyenieleza kuhusu hiki kinywaji ni rafiki yangu kwa jina la Thomas. Na baada ya kunywa hicho kinywaji na jihisi vizuri.

Ndio, nimewahi kushiriki mashindano. Mashindano ambayo nimewahi kushiriki ni mashindano ya kuendesha baiskeli. Nakumbuka hiyo ilikuwa mwaka jana ambako tulikuwa kuendesha kwa sababu ya mchango kwa watoto yatima. Pesa tulipokuwa tupate, tulikuwa tuzipeleke kwa watoto yatima. Na niliweza kukuja nambari tatu.